Mimi binafsi, napenda mikutano ilio na lengo wazi, muda mfupi, na inayo heshimu maoni ya kila mshiriki. Napendelea mikutano yenye majadiliano ya wazi kuliko hotuba ndefu. Najua hotuba ndefu yafanya mtu unaweza kupoteza ile concentration ambayo unahitaji ambapo maamuzi hufanyika na kila mtu anatoka akiwa na anaelewa kila ambacho anapaswa kufanya.

Napenda kukaa sehemu yenye kivuli, nikinywa maji baridi au juisi, na juisi ambayo imetengenezwa nyumbani, si ile ya kununua kutoka madukani. Mara nyingine napenda kuogelea au kuoga maji baridi ili nipunguze joto mwilini. Pia mimi hupenda kupumzika, kusikiliza mziki taratibu au kusoma kitu chepesi hadi jua lipungue.

Ningependa kutembelea misri, hasabi ramidi za giza, kwa sababu zina historia ya kuvutia sana. Ningependa kujifunsa kuhusu maisha ya zamani, ustaarabu wakale, na kuona kwa macho yangu jinsi walivyo weza kujenga majabu hayo makubwa, ambayo mpaka kufikia leo, hakuna ambayo anaelewa, walijenga vipi, waliweza kujenga vipi?

Hapo awali nikiwa shule ya msingi, nilipenda sana michezo pale shuleni. Lakini kwa sasa, napenda kutazama michezo kuliko kucheza. Napenda kufuatilia mpira wa migu, nikifurahia mbinu za timu, ushindani, na msisimko wa mchezo. Kutazama hunipa burudani bila kuchoka sana, hasa nikiwa na marafiki au familia yangu.

Nikipatwa na msongo wa kazi kwanza napumua kwa kina ili nitulie Kisha napanga upya vipaumbele na chukua mapumziko mafupi au kutembea kidogo kidogo pale ofisini pia husikiliza muziki laini ama kuandika mawazo yangu chini jambo linalo nisaidia kurudisha umakini na nguvu ya kuendelea.

Mimi binafsi ni nafuatilie zaidi mfereju wa BBC News kwa habari za kima taifa pamoja na Aljazeera kwa uchambuzi wa kina. Pia mimi upenda NTV na Citizen TV ambazo ziko Kenya kwa habari za Afrika ama Afrika mashariki. Vipindi vya kijamii na mijadala inave guza maisha yangu ya kila siku ndive utapata nafuatilie.

Nafanya kazi ya ushirikiano kwa kusikiliza mawazo ya wengine kwa makini, kuheshimu tofauti na kuwasiliana wazi. Napenda kugawana majukumu kulingana na uwezo wa mtu binafsi, kusaidiana inapo hitajika na kuhakikisha kila mtu anahisi kudhaminiwa ili kufikia lengo la pamoja pale kazini.

Napunguza matumizi ya plastiki kwa kutumia mifuko ya kudumu, kubeba chupa ya maji inayotumika mara nyingi yaani water bottle na kuepuka bidhaa za matumizi ya mara moja. Pia nachagua kununua bidhaa za zenye vifunganisho rafiki kwa mazingira yaani friendly to the environment na kurejeleza plastiki inapo wezekana.

Mimi binafsi mafunzo ya mawasiliano na usimamizi wa muda yamenisaidia zaidi kazini yamenifanya nijieleze vizuri, nifanya kazi kwa ufanisi, nipange majukumu kwa mpangilio na kushirikiana vyema na wenzangu ili kufikia malengo kwa wakati unaofaa.

Nina mengi ya kusema kuhusu hili jambo, lakini ningependa kusema machache. Ninajihisi vizuri kuhusu tathmini ya kazi kwa sababu hunipa fursa ya kujifunza na kujiboresha. Naziona kama mrejesho chanya, hunisaidia kuelewa nguvu zangu, maeneo ya kuboresha na kuweka malengo bora ya maendelo ya baadaye.

Mimi binafsi napenda kufanya kazi na wengine kwa sababu ushirikiano huleta mawazo mapia na motisha pale kazini. Hata hivyo pia ufurahia kufanya kazi pekee yangu inapoitaji umakini mkubwa kupanga au kukamilisha majukumu yanayo hitaji utulivu na uwajibikaji kibinafsi.

Naam napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu hunisaidia kujifunza kuboresha ufanisi na kuendana na mabadiliko ya dunia ya kisasa ingawa wakati mwgine huleta changamoto nyingi naiona kama fursa ya kukaza ujuzi na kuongeza uwezo wakati kazini na pia wakati wa part time yani muda wangu.

Mimi binafsi napenda kunywa juisi ya matunda baridi, asa juisi ya machungwa au embe. Nchini Kenya wakati huu, tuko kwa msimu wa maembe. Sasa juisi ni ya maembe. Pia hufraia soda baridi, mara chache. Lakini mara nyingi, nachagua vinywaji vya asili kwa sababu huniburudisha, hunipa nguvu na ni bora zaidi kwa afya yangu.

Mimi binafsi napenda kutembea sehemu zenye mazingira ya asili kama bustani, fukwe au milimani. Kutembea huko hunipa utulivu wa mawazo, hunifanya nijisikie huru na kunisaidia kufurahia hewa safi pamoja na uzuri wa mazingira yanayonizunguka.

Napende chakula cha haraka marachache sana kwa sababu ni rahisi na hupatikana haraka. Lakini hata hivyo sipendi kukitumia sana kwani napendelea chakula cha nyumbani kilicho na lishe bora yani balanced diet kinacho nipa afya njema na nguvu ya kuendelea na shuguli zangu za kila siku.

Na sherehekea sikukuu kwa kukaa na familia na marafiki, kushiriki chakula cha pamoja na kuzungumza wakati mwingine naweza tu lala. Pia hupenda kushukuru, kupumzika, kusikiliza muziki na wakati mwingine kutembelea ndugu ili kuimarisha upendo na mashikamano.